Mara nyingi asubuhi mi hupenda sana kula kahawa labda nipatane na labda mandazi Ama kama labda nilikuwa na kiporo changu cha ugali yapata kwamba naweza kukila Ama chuchote tu labda nilikuwa nimepika usiku kiporo mi nitakula chuchote tu Ama mandazi sana sana napenda kula mandazi labda nikipata pesa ninue mkate kwa ivo utupata inakuwa ya baraka vizuri zaidi.

Harufu ambayo naipenda sana ni harufu ya pilau hiyo harufu ya pilau huwa naipenda sana kwa jinsi, ukijuwa harufu ya pilau jinsi ni tamu ile matangawizi yale, ile mavitungue saumu pia zile dawa zake za pilau. Kwa hivyo unapata ile dawa, iile harufu huwa naisikia ni tamu zaidi, ni tamu alafu ya pilau yenyewe isitoshe kwamba huwa ni tamu.